Inawinaisha kazi yangu na maisha ya kibinafsi kwa kufanya kazi isiwe ngumu sana naelewa kuwa kazi ni jambo tu la kawaida ambalo ni la muhimu maishani ila pia maisha yangu ya kibinafsi ni muhimu zaidi kwa hivyo ninatumia muda ambao siko kazini kuwasiliana na jamii yangu na familia yangu.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mitandaoni kwa kuwa yanani. Kwa kuwa maoni yanaleta njia mingi ya kuelewa jinsi watu tofauti, tofauti, wanachukulia jambo fulani katika maisha yao. Kusoma maoni mtandaoni, inaweza kupea kupanusha njia yako ya kuelewa mambo na kufanya mambo katika dunia hii ya kisasa.

Ndio. Nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki. Wakati nilipokuwa shuleni nilienda kwa tamasha za miziki. Na hata humu nchini ninaenda kwenye tamasha za miziki kama vile solfest, Garden city na mengine. Tamasha hizi zinahusisha kuburudisha sana. Ndio maana napenda kuzienda kwa kuwa, zina leta aina ya sherehe ya furaha. Na sherehe ambazo zina leta mafanikio mengi kwa waandalizi.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda ni mwezi wa Disemba. Mwezi huu una sherehe nyingi, shughuli mingi za kufanya uwe na 'mood' ya sherehe. Mwezi huu pia unaweza kuwa mwezi wa furaha sana na kufanya uwe mwenye bunifu wa kisherehe, ni mwezi wa biashara, ni mwezi wa kuleta virutubisho mingi kwenye afya.

Sigawanyi taka zangu kwa kuwa hakuna haja ya kugawanya. Taka hizo ninaziweka zote pamoja katika kisanduku cha kukusanyia taka. Taka hizo zinaoza kwa kuwa mimi sii tengenezi taka nyingi zisizo za kuoza. Kwa hiyo ninaziweka taka zangu kwa mahala pamoja.

Ndiyo napenda kupiga picha picha hizi mimi hupenda kupiga kutumia camera ambazo zinaeza kutoa picha safi na kwa njia mtambo ambao unaleta manufaa kupiga picha pia ni jambo ambalo ni na la maana katika kutia kumbu kumbu za kimaisha kumbu kumbu haswa zile unazitazama unaposonga katika maisha yako.

Muda wangu wa bure ninautumia katika kufanya zoezi kwenye gym iliokaribu na mimi muda wangu wa bure pia ninautumia kutazama video kwenye simu. Kusoma jambo ama taarifa ya maana. Muda huu wangu wa bure hutumia pia kutazama tu mambo yanavyoendelea.

Ninawapenda wanyama wa aina ya kufugwa nyubani wanyama ambao wanaweza kuishi na binadamu bila ya tatizo lolote kama vile mbwa paka kuku na wengineo wanyama wa aina hii ni wanyama watulivu ambao wanaweza kukaanisha na binadamu bila ya kuleta matatizo na pia binadamu anaweza kuwatumia kwa sababu hawana akili ya kumuumiza mtu yeyote. Kwa hivyo.

Mazingira ya utulivu yasiyo na kusukumana kwingi. Mazingira haya ya kazi yanafanya kazi kufanya kazi kwa njia ya amani ukielewa kuwa una umuhimu katika mazingira haya. Kazi hiyo unaweza kuifanya bila ya wasiwasi wowote au kuhofia jambo lolote.

Napenda kutembea maeneo ya town, yaani ama maeneo yale ya kijijini, maeneo haya yanaweza kufanya uone majumba mazuri kuona vitu vizuri na hata kutangana na watu wazuri.

Kuvaa kofia ama kukaa kwenye nyumba. Kuvaa kofia ninapotembea na kuenda mbushu katika maeneo tofauti na hata kukaa nyumba. Kwa vile kama kuna kitu cha kutembea nje, jua kali inaweza kufanya kupooza kwa ngozi. Ama macho yapate shida.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ule ambaye anaelewa watu anaowaongoza. Ana matamanio ya kuwafanyia watu kazi na sio matamanio yake tu. Kiongozi mzuri anaweza kueleweka na pia anafanya kazi bila ya kuangalia wanaomsema sema. Kiongozi mzuri ni ule asiye na kiongozi wa kisiasa kila saa anapenda mambo ya kisiasa.

Najaribu kujilinda kutoka kwa vitisho vya mitandao kwa kutofungua vitu ambavyo vinaonekana kuwa vina utata najilinda pia kwa kutoingia katika tovuti ambazo zinaonekana ni za kutisha pia ninajilinda kwa kutenga muda wangu kwa kuingia mitandaoni.

Ninafua nguo mara moja kwa wiki kwa sababu sivai sana nguo nyingi. Ninafua nguo hizi kutumia maji sabuni. Sabuni ya unga na sabuni isiwe ya unga. Nguo hizi nazifua kwa mara mbili na kuzikamua kwa mara moja. Nguo hizi hufua mara moja kwa wiki kwa sababu ni kidogo na pia zinanirahisisha. Kuingia katika wiki nyingine bila ya kuwa na usumbukano wa manguo nyingi.

Faragha yangu ninailinda mtandaoni kwa kutumia paswadi ambazo ni za kisiri ama nenosiri ambalo hakuna mtu yoyote anazijua. Wakati mwingine pia ninatumia vpn kulinda faragha yangu mitandaoni. Nikitumia mitandao hujaribu sana kulinda taarifa yangu ya kibinafsi kwa kutoipeana ovyo ovyo. Kuangalia tovuti ninayoitumia. Na manufaa ama tovuti hii inaweza kufanya taarifa zangu zitapakae mtandaoni.

Nalala kwa masaa sita ama nane ya kawaida. Kulala huku kuna saidia kupumzisha akili. Kusaidisha mwili kurudisha katika hali yake ya kawaida kulala kwa masaa sita ama nane kuna fanya kuwa nguvu zinarudi kwenye mwili na pia huwa na amka ukiwa na nguvu za kupambana na siku hiyo.

Zana za dijitali ninazo zitumia kila siku ni simu ya smartfoni. Msimbo ambao ninautumia kupata habari kwa haraka, pia nina aina zingine za kielektroniki kama vile kompyuta ambayo ninaitumia. Zana za kidijitali pia tunazo zitumia kila siku ni mashine ya kuchimba mashimo katika ukuta yani drili. Zana zingine pia ni, vitoa sauti vya kisasa vnavyotiliwa katika masikio bila ya kutumia nyaya zinazo, piga katika simu na kwa masikio.

Kuelezea chumba changu cha kulala ni ngumu. Ama pia naweza kuwa ngumu zaidi ziki kubwa ama kidogo rangi yake ni ya nyeupe na pia si nyeupe iliyokolea. Kitanda changu ni cha aina ya sita na sita. Jinsi kinavyoridhisha kimetandikwa kwa njia mzuri. Ninaweza kukiona kutoka dirishani na kitu ninachokipenda zaidi chumbani humu ni hicho kitanda.

Piga chombo gani cha muziki ambacho nakipenda vyombo vingi vyote ya muziki navipenda ila siwezi kuvipiga vyote vyombo hivi ningevipiga vyote kama ningekuwa na uwezo. Chombo chochote cha muziki kinapendeza kwa kuwa kinatoa mapigo yaliyo ya kuvuta na yenye mnato mzuri. Chombo cha muziki ninachokipenda sasa na ni piano ama ile piano ya kushikilia kwenye shingo violin.

Shughuli zangu za wikendi wikendi yangu huanza siku ya Jumapili ama saa zingine hata huianza siku ya Ijumaa. Ninashariki katika kuwatembelea wenzangu, kunywa vinywaji, kama maji, soda na vinginevyo. Kuenda mahala kuona vitu vinavyofurahisha mapya. Mambo ya kawaida kuyafanya ni kutembea. Kupiga stori na hata kuwajulia hali wenzetu katika kikao kimoja. Wikendi nina marafiki akina Peter ambao ninawaona tunapumzika kufanya mambo mengi.

Wakati wa jua kali ninapenda kukunywa maji mengi ili kupunguza maji ninayopoteza kwa jua hiyo pia kama sina kazi. Mimi hupenda kukaa kwenye chumba ili kupunguza makali ya jua yanayonifikia. Ni muhimu pia wakati wa jua kali kuelewa kwamba ni vizuri kutembea kwa jua hilo kwani kunaeza kuletea shida ya magonjwa ya kichwa hata kupooza kwa ngozi yako.

Usiku kabla ya kulala jambo nalofanya ni kuwapigia wenzangu simu. Pili kufikiria mipango ya kesho na kutazama taarifa ambazo zinaweza kuwa zinaleta mwonekano wa siku ya kesho. Kabla ya kuenda kulala pia hupiga dua na kuomba mola anilinde kwamba kuwa, dunia ya sasa imekuwa na mambo mengi sana yasiyoweza kuaminika.

Ndiyo napenda kuvaa kofia. Kofia ni pambo la kistaarabu, pambo ambalo linasaidia kuzuia jua na hata kofia ni pambo ambalo linaingiana na miundo mingi ya nguo. Kofia ni pambo la kiafrika na ni pambo lililo na umaarufu wake kivyake kwa hivyo napenda kofia.

Ningependa kuwa mahali patulivu mahali ambapo pana ruhusu akili yangu kufikiria mambo mengine yasiyo ya kuchosha akili. Ningependa mahala ambapo pana mvuto wa kimandhari ambayo ni ya mazingira tulivu mazingira yenye uwezo mkuu na hata mahala ambapo pasipo na uvurutano wa watu, milio ya magari na.

Ningependa kununua kompyuta ya kisasa. Kompyuta ambayo ina CPU iliyoundiwa ndani yake. Ningependa pia kununua jengo langu ama nyumba yangu ili niweze kuwa na uhuru wa kuishi peke yangu.

Ebu tulia nikusimulie hadithi ya kijana mmoja mtanashati na mzuri kwa wingi, ila sifa yake kuu kwake ni upendo. Kijana huyu alijitoa muhanga ili hakufe kwa ajili ya dhambi za binadamu kijana huyu ambaye alikuwa mwana wapekee kwa baba yake.